Kwa kweli, ki binafsi, ningependa kusema kwamba napenda kujisimamia kwa sababu inanipa fursa ya kueza kujaribu mbinu mpya za kutekeleza kazi au kutekeleza jambo. Na pia inanipa fursa ya kuweza kuonyesha ujuzi wangu wa kuongoza katika kazi na inanipa uhuru wa kujaribu mbinu mpya za kutatua kutafuta suluhisho.